Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Wakati wasiku ninaofanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi. Kwa sababu asubuhi mwili unaamka ukiwa na nguvu. Unaweza kufanya kazi yoyote. Bila kujisikia uchovu wowote. Pia ni muda ambao akili inaweza kufikiri kwa haraka. Kwa sababu ndio unaamka na umejiandaa kwa ajili ya kazi.

Jee umewahi kuona bahari. Ndiyo nimewahi kuona bahari. Bahari ya hindi ambayo inapatikana Zanzibar. Kipindi nimeenda kwa ajili ya Utalii Zanzibar. Ndiko niliona bahari ya hindi.

Unafanyaje kazi na timu ya mbari. Ufanya kazi na timu ya mbari kupitia mawasiliano ambapo hutusaidia kujua kazi zinaendaje. Na kazi inafanywaje na watu usika. Pia tunatumia mifumo ambayo utusaidia kujua kazi imefikia wapi.

Unapendelea suruali au sketi. Mimi napendelea suruali kwa sababu suruali ndiyo nguo ambayo huvaliwa na wanaume. Ndiyo maana huipendelea suruali. Na sipendelei sketi kwa sababu sketi huvaliwa na jinsia ya kike.

Unapendelea kusoma au kuandika. Kwangu mimi hupenda vyote kusoma na kuandika kwa sababu ninaposoma hujifunza vitu vingi zaidi. Lakini wakati huu ninapojifunza hivyo vitu inanipasa ni chukue badhi ya nukuu ili iwe kumbukumbu kwangu katika yale nilio ya soma.

Nini kinachofanya ucheke. Kitu kinachofanya nicheke ni simurizi ambazo ufuraisha. Pia masihara ya apa na pale nikiwa na wenzangu. Lakini pia kuangaria video fupifupi ambazo ufuraisha. Izo ndozo zinanifanya mimi kufurai. Na pia baazi ya mazungumzo ambayo yanakuwa ya masihara. Unifanya mimi kufurai na kucheka.

Unafanya nini kukamirisha kazi kwa wakati. Kitu ambacho ufanya kukamilisha kazi kwa wakati. Kujituma na kufanya kazi kwa juhudi. Ili niwai kumaliza kazi kwa wakati husika na wakati uliopangwa. Ili niwezi kufanya kazi zingine pia.

Mwezi gani wa mwaka unaoupenda zaidi? Mwezi wa mwaka ninaoupenda zaidi ni mwezi wa kumi na mbili. Kwa sababu ni mwezi ambao hukutana na familia yangu pamoja na ndugu zangu wengine. Pia hushereke ya sherehe za krismasi katika mwezi huo tukiwa pamoja na familia yangu na ndugu zangu kwa ujumla.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku mimi kwa siku yawezekana nisipate kabisa barua pepe ila kwa wiki huwa hupata mara moja ambapo hukuta ni barua za kazi ambazo hutumwa na kuzifungua.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu namba moja. Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa miguu unayoipenda? Timu ya mpira wa miguu nibnayoipenda ni timu ya yanga namba mbili. Labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii. Nimeanza kuipenda timu hii tangu mwaka elfu mbili kumi na moja. Je namba tatu. Je, unakumbuka mchezo wa kushangaza. Wa timu yako nakumbuka ni mchezo waliocheza dhidi ya simba ambapo walishinda mabao sita kwa zero. Namba nne, ungependa kueleza ni mchezaji gani unampenda katika timu yako. Mchezaji ninaempenda katika timu yangu ni mzize. Kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kukaa na mpira muda mrefu na akikutana na goli. Hakosi. Namba tano. Unahisi nini timu yako inaposhinda hujihisi furaha na kujihisi kuwa nimefanya machaguo mazuri ya ushabiki wa timu.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuhishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo chenyewe ni simu. Kwa sababu simu hunisaidia katika mawasiliano. Yaani ni lazima kila siku nifanye mawasiliano ili kujua kazi zinaendaje. Kujua mambo mengine katika nchi na mataifa mengine yanaendaje. Na ndo maana siwezi kuishi pasipo kifaa hiki.

Je unapenda kupiga chombo cha muziki napenda kupiga chombo cha muziki ingawa si ifahamu kukipiga vizuri lakini hupata muda angalau hata dakika kumi na tano kujifunza kupiga chombo cha muziki sana sana hupiga kinanda.

Unasherehekea siku yako ya kuzaliwa vipi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na marafiki zangu, ndugu zangu, familia yangu. Na watu wote kwa ujumla kwa sababu ni siku ambayo huitumia kukumbuka siku niliozaliwa.

Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumbani rangi ninayoipenda kwa ukuta wa chumbani rangi ya gold kwa sababu inasaidia kwenye kufanya mwanga wa taa uonekane mzuri na chumba kipendeze kulingana na rangi na mwanga wa taa.

Unahifadhi data yako vipi data zangu huifadhi kwenye flash ambapo hunisaidia popote nitakapoenda niwe nazo na hutembea na io flash ili nitakapoziitaji basi niweze kuzipata kwa uwaraka.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini. Malengo ya kila mwezi kazini huweka kulingana na kipato tunachokuwa tumeingiza katika kazi husika ili kuiendeleza na kuzidi kuipanua ili iizidi kuongeza fedha, kuongeza uzuri na ufanisi wa kazi usika.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto namba moja, unaweza kushiriki ni mahali gani ungependa kuenda. Mahali ambapo ningependa kuenda katika likizo yangu ya ndoto. Ni ufukweni pamoja na milimani namba mbili, labda ni ufukweni, milimani au mjini. Ni ufukweni na milimani namba tatu, je unakumbuka ni nini ungependa kufanya huko. Ningepiga picha. Nikiwa ufukweni pia ningepanda milima na kupiga picha za milima na kupiga picha nikiwa juu ya mlima. Namba tatu je unakumbuka ni nini ungependa kufanya huko. Kupiga picha na kufurahi pamoja na rafiki. Ni nani ungependa kusafiri naye. Mtu ningependa kusafiri nae ni mdogo wangu. Namba tano unahitaji kupumzika au kutembea mengi nahitaji kutembea zaidi na zaidi katika maeneo mbalimbali ya ndani ya nchi na nje ya nchi pia.